Shughuli zangu za kila siku ni ninavyoamka, ninaenda ofisini, kufanya kazi, tunafanya kazi kwa kushirikiana na wezangu. Lakini pia kipindi cha mvua, ile sauti ya mvua, ninaipenda sana kwa sababu inanifanya niweze kupumzisha akili yangu vizuri.

Ninapenda vyote viwili, ninapenda kuandika, lakini pia ninapenda kusoma. Nikipewa kazi ya kuandika, ninaandika, na nikipewa kazi ya kusoma, ninasoma. Vyote kwa pamoja, vinanipa uwezo na kuniongezea ujuzi kwenye mafanikio yangu.

Nyama ninayo ipenda zaidi ni nyama ya nguruwe nyama ya ngombe na nyama ya mbuzi. Hizi ni nyama ambazo ninazipenda sana kwa sababu zina ladha nzuri ni tamu na zina vutia. Unapoitumia afya yako pia inajengeka vizuri.

Wakati wa jioni, ninapenda sana kuenda kuangalia mchezo wa mpira wa miguu, lakini pia ninapendelea kufanya mazoezi ya kutembea pamoja na mazoezi ya kuruka kamba. Hivo basi, nikikosa mchezo wa kuangaliia, ninakwenda mwenyewe kuruka kamba.

Ninapenda kuandika kwa mkono lakini pia ninapenda kuandika kwa kompyuta. Kukiwa kuna kazi ya kuandika kwa kompyuta, nitaandika kwa kompyuta. Na kukiwa kuna kazi ya kuandika kwa mkono, nitandika kwa mkono. Kwa sababu vyote vinaraisisha kazi.

Ninanyoa nywere zangu mara moja kwa wiki. Kila baada ya wiki moja ambayo ni siku ya jumamosi, ninakuenda kunyoa nywere zangu. Kwa sababu sipendelei sana nywere ndefu. Ninapenda kuwa nadhifu.

Njia ninayotumia kupumzika, napendelea sana kuenda pwani ya bahari, lakini pia ninapendelea sana kuenda kwenye mgahawa wakaribu kwa ajili ya kutuliza akili yangu, iweze kutulia vizuri na muli wangu uweze kutulia vizuri.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana, kwa sababu kuna mambo mengi ujanani sikuyafanya ambayo sasa hivi ninahisi ningeyafanya, ningeyafanya kwa ubora zaidi. Hivo basi ninapenda sana kurudi ujanani.

Kampuni ya teknolojia ya sasa hivi ninayoiamini sana ambayo inakuja kwa kasi sana ni kampuni ya AI, Artificial Intelligence. Ndiyo kampuni ambayo ninaiamini sana kwa sasa hivi kwa sababu ya ubunifu wake.

Simu yangu ninaitumia kwa muda mrefu sana kwa sababu kazi zangu nyingi ninatumia simu. Yani kazi zangu nyingi ni za kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, Twitter, Telegram na TikTok. Hivo basi. Ili niweze kufanya kazi zangu vizuri lazima nitumie simu muda mrefu.

Ndiyo, ninapenda sana chakula kitamu, hasa hasa chakula kama nyama au ndizi nyama, wali, pilau, nyama choma au ugali choma, ninapenda sana vyakula vitamu. Lakini pia ninapenda sana kula baga, pizza na chokoleti.

Ndiyo, ninapenda sana kujifunza historia, hasa hasa, historia ya wazee wetu wa zamani. Ndiyo maana, hata nikienda kijijini likizo kuwasalimia bibi na babu, ninapenda sana wanisimulie hadithi za watu wa zamani. Ambazo zina ukweli.

Usiku kabla ya kulala, ninafanya kwanza mazoezi, ya kuruka kamba, push up pamoja na kukimbia umbali mrefu. Baada ya hapo, ninarudi, ninaoga vizuri, ninamuomba mungu, alafu, ndio ninalala.

Wakati wa mgogolo na mtu, ninachokifanya ninajishusha. Ninajifanya mjinga ili siku iweze kupita. Ninajifanya sio mjuaji. Ili niweze kumuomba msamaha mtu ambaye nina mgogoro naye yaweze kuisha.

Ndio ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye vitambulisho vyangu vya taifa lakini pia kwenye kitambulisho changu cha kusafiria. Hivo vyote ninatumia vidore.

Zana za dijiti ambazo ninatumia siku zote ni Instagram, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube, Google, vyote hivyo ninatumia kila siku. Lakini pia ninatumia na Snapchat.

Ninashugurikia wateja kwa kuandaa namba zao za simu ili niweze kuwapigia moja baada ya mwingine, lakini pia wateja wangu wengine ni nawatumia ujumbe mfupi wa maneno. Wateja wangu wengi ni wamtandaoni.

Ndio ninapenda kupiga chombo cha muziki. Chombo cha mziki ambacho ninapenda kupiga ni gitaa la solo, gitaa la bezi, ngoma, pamoja na piano. Hivo vyote ninapenda kupiga.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni mshahara kwa sababu ndio unaonifanya niweze kuendesha maisha yangu ya kila siku. Lakini pia kitu kingine kinachonipa motisha kazini ni ule ukaribu wa wafanyakazi wezangu ambao tunafanya kazi pamoja kama ndugu.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni tukio la siku yangu ya kuzaliwa, tukio la watoto wangu katika siku zao za kuzaliwa niyo matukio muhimu katika maisha yangu.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga na ninafanya yoga kila siku wa asubui na usiku. Lazima nifanya yoga kabla ya kuenda kazini na pia lazima nifanya yoga kabla ya kuenda kulala.

Hapana mimi sipendelei kabisa kuangalia nyota kwa sababu sijui namna ya kuangalia nyota wala sijui ni namna gani faida ipi naweza kupata pindi nitakapoangalia nyota.